Ningependa kwa sababu. Uja sahi nikona experience so nikirudi ujana. Kama naeza rudi naeza kuwa na ningejua naeza jua vitu zenye naeza fanya na vitu zenye siezi fanya. Ju sahi nimepitia mengi najua mistakes zenye nilifanya soo nikirudi ujana. Siezi rudia tena. Alafu ujanani ukona nguvu ya kutosha. Unaeza fanya vitu mingi. Ukona energy. Kurudi ujana naezataka. Ni correct mambo mingi sana yenye nimefanya yenye. Siezi taka kurudia tena. Hea nenezataka kurudi ujana.

Hee napenda kucheza ngoma kwa sababu inapunguzanga stress, unafeel umefurahia, alafu kuna energy inapeanga mtu na dance, dance kidogo. Kucheza ngoma ni amana, wakati wote nikifua, nikiosha vyombo, nikisafisha nyumba, naekanga ngoma nisikize. Na kucheza na dance. Na cheza ni kiosha vyombo na cheza cheza. Ngoma ikicheza na mi nacheza. Inafanyanga nasikia ni kiwa nimefurahia hee.

Baada ya siku mrefu, siku ndefu yenye nimechoka, nimi nasikia sina energy. Nikifika kwa nyumba kitu ya kwanza naoga. After kuoga nakula. Nikishaa kula sasa naketi kwa kiti, nachukua simu yangu, maybe na watch kitu kwa tv, nalala kwa kiti kwanza. Nikisikia usingizi nikiwa inanishika naenda kwa kitanda, napumzika. Nisipofanya hivo nasikianga sina nguvu tena. Kwanza naoga, nakula, nalala ama na watch.

Eeh, napenda kujaribu chakula mpya. Kuna wakati nilienda kwa hoteli nachukua menu naona hei chakula sijui ni gani naitisha tu. Ndiyo nijaribu. Hiyo wakati nililetewa chakula ya Chinese. Mi sijawai kula chakula ya China. So mi niliitisha tu nikaletewa nikaenjoy. Alafu kuna wakati mwingine niliona recipe kwa TikTok. Nikasema mimi ni nani, nikachukua recipe nikapika. Nikajaribu, kutoka huo wakati nimeishi kupika hivyo niliona wanapika mchele. Wanaeka nyama ndani, wanaeka hoho, wanaeka dania, wanachanganya, kutoka hiyo wakati imekua favorite food yangu So napenda kujaribu either ni recipe nipike ama nikienda kwa hoteli naona chakula kipya kwa menu naitisha tu. Ndiyo nijaribu.

Ndoto yangu kubwa ni nijenge nyumba mzuri. Ni nunue gari, ni kuwe na kazi mzuri, ni kuwe na pesa. Mtoto wangu aende shule mzuri Then ni kuwe na travel, everywhere, ni kuwe naenda dubai, ni kuwe naenda natembea tu. Napenda ku travel, naenda naona vitu mpya. Iyo ndoto yangu kubwa, ni kuwe sina shida ya pesa.

Okay mi napenda januari, kwa sababu januari ndio mwezi wa birthday yangu. Halafu pia ni, ni mwezi wa birthday ya mama yangu na sister yangu. Januari inakuanga my best month kwa sababu siku ya birthday yangu naletewangwa gift halafu unapata uko na marafiki wamekutembelea. Januari nakuanga mwizi mzuri. Hiyo ndio mwezi yenye naturn an year older. Napenda januari sana sana sana.

He nimewai fuga hata wa leo nimefuga. Nakuanga na mbuzi na kondoo wawili. Mbuzi mmoja kondoo mmoja. Uyo mbuzi na kondoo nilipewa wakati wa birthday na my uncle. Huto tu, mbuzi na kondoo walikuwa wadogo hivi nilipewa tu ikiwa gift. Na sahii ni miaka tano tangu nipatiwe. Wamekuwa wakubwa. Mbuzi ilikuwa, alikuwa dem Soo, amepata tutoto. Naye kondoo alikuwa boy, sasa amekuwa mkubwa, amepata pembe, amepata hizi horns za kichwa. Na wa mbuzi ninamwitanga selina, na ye kondoo ninamwita wagithi. So wame grow nawapenda, napenda kufuga tu, nasikianga tu niendelee kufuga wanyama.

Okay, tukio yenye ni muhimu zaidi kwa maisha yangu ni ile siku yenye nili enda kujifungua mtoto wangu. Hiyo siku ndiyo ilikuwa ya maana sana maisha ni mwangu. Hiyo siku ndiyo ilikuwa ya kwanza kuitwa mum. Hiyo siku ndiyo nilijuwa kuna mtu mwenye ananitegemea. Mtu mwenye atakuwa ananiangalia kwa kila kitu. Kenye chochote anataka ni mimi anangalia. Hiyo ndiyo ilikuwa my favorite, my best. Ilikuanga siku yangu ya maana muhimu ilikuanga hiyo siku ya kujifungua mtoto wangu.

Kile kizo yangu ya ndoto ni niende kwa beach. Niende ni camp uko. Then ningependa kwenda na mpenzi wangu, baba ya mtoto wangu. Tuende tuko tu camp. Tukae huko, then uko. Ukua umelala hapo kwa nini maali mmecamp. Unachungulia tunaona vile beach. Maji inakuja inarudi. Then unaangalia unaona sunset. Ningependa tu kwa beach maali hakuna watu wengi kumetulia. Unaangalia tu unaona ni nyinyi tu mmetulia mmecamp, mnawasha moto hapo mnakula, mnaogelea usiku.

Una na charge kifaa changu mara ngapi kwa siku. Okay kwa mfano simu yangu. Simu yangu naicharge maramoja tu. Na charge nikilala. Asubuhi nikiamka napata imejaa. Alafu after hapo na natumia natumia inawezaisha moto kati kati ya siku. That is kama natumia sana. Lakini kama situmii sana. Na charge tu maramoja ni kilala. Naitumia mchana yote kama si charge tena then nina charge tena siku. Naitoa asubuhi kwa moto.

Kinywaji gani unachokipenda kunywa asubui nikiamuka. Most of the time nakuanga nahisi njaa so napenda kukunywa chai ya maziwa. Kwa sababu inakupeanga iko na maziwa ndani yake. Iko na sukari so kama ulikuwa umeskia njaa hauna energy inakupeanga energy. Unapatanga saa zingine hio chai napenda kukunywa na mkate. Ama toast na mayai ama sausage. So chai ndio kinywaji changu cha yenye napenda kukunywa asubuhi chai ya maziwa na sukari kwa umbali.

Unapenda kucheza na watoto, ee. Okay, mi niko na mtoto. Na ni yeye pekee yake sina mi niko na mmoja, so. Napenda kucheza na yeye sana. Kwa sababu inamfanyanga tunabond. Alafu pia watoto wa sistangu napenda kucheza na wao kwa sababu inafanyanga mtu afeel young tena. Unacheza, unafurahia, inakumalizia stress. Wakati yenye uko na una wazo, maybe umechoka kwa kutoka kwa kazi. Ukicheza na wao una, unarudi, unakuwa sawa, unarelax, unafurahia.

Eleza chumba chako chakulala ki bedroom yangu sikubwa sana. Inatoshea kitanda vizuri. Ten dirisha. Dirisha ni kubwa. Alafu kitanda yangu ni comfortable. Kwa dirisha nikiangalia kwa dirisha naona nchi kuna miti. Naona barabara watu wa kipita naona biashara ziki endelea. Alafu wakati jua ikitokea asubuhi inamulika kwa dirisha. So jua inaingianga hapo kwa bedroom. Alafu kuta ni white so mwangaza inajaa vizuri kwa room. Ten curtains ni grey. Napenda grey. Duve ni grey. Zina match then carpet yangu ya bedroom ni grey pia.

Unafanya nini kabla ya kulala? Okay mimi nikisha maliza kukula diner na nachukuanga vyombo, naosha, kama kuna chakula imebaki na make sure nimeiweka vizuri, kama kuna yenye unfaa uweke kwa fridge naeka. Nikisha maliza kuosha vyombo napanguza meza yenye tumekulia nisiache chakula kwa meza. Tapo naenda kwa kitanda na omba na ingia kwa blanketi. Nachukua simu yangu. Na watch kidogo na ingia tiktok kama facebook na angalia email kakuna email then nikisha malizana na simu na make sure nime zima wifi ama kama nilikuwa natumia data na zima naeka simu kando alafu na lala.

Kinywachi gani cha baridi unachokipenda ok wakati sana sana saa yenye kuna jua napenda soda ya coca cola ikuwa baridi hiyo wakati maybe umechoka kuna joto unachukwanga tu coca cola unakunywa unasikia kiu imeisha unasikia joto imeshuka ume cool napenda sana coca cola kama si coca cola maybe fanta. Ya napenda fanta kwa sababu pia ina ni tamu inakupeyanga energy.

Unakunywa maji mangapi kwa siku? Ki nikona chupa yangu inakuanga ya one and a half liters. Asubuhi nikiamka after breakfast, huwa na make sure nimeijaza maji. Na na make sure before saa tano ifike, nimeikunywa imeisha. So, after hapo naekanga tena. Then na make sure before nilale, nimemaliza. So, kwa siku, saa yenye nimekuwa niko serious nakunywanga nakunywanga three liters per day. Asubuhi nikiamka one and a half After lunch one and a half Before nilale ikuwe imeshamalizika. Ya kukunywa maji nafanyanga nisikie. Niko hydrated. Nasikia siko. Inanisaidianga pia kwa ngozi yangu. Na kuwa smooth kwa ngozi ya.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Niko hapa kwa dirisha, nikiangalia nje naona miti. Kuna mto, inateremsha maji. Kuna ndege wanapaa angani. Kuna barabara, watu wanapita na magari. Napenda kuangalia wakati wa afternoon, wakati after nishakula lunch, jua wakati watu wanapita. Kila kuna muangaza vizuri. Alafu pia wakati kunanyesha, napenda kuangalia juu vile hiyo maji inateremka inaangukia miti, ndege wanapaa angani. Ya, napenda kuangalia hivyo kutoka nje, nikiwa kwa balkoni.